Ninaamini kampuni ya teknolojia ya Google kwa sababu ni moja ya makampuni makubwa duniani ya nayotowa huduma mbalimbali zinazotengemea teknolojia kwa umbora mkubwa. Google inabidhaa kama Google Search, Google Map, Gmail na mfumo wa Android ambao unatumika na mamilioni ya watu kila siku duniani.

Sishawahi kuweka picha zangu mitandaoni kwa sababu napenda kulinda faraja yangu na kuhakikisha usalamu wangu mtandaoni. Pia siamini kuwa ni muhimu kushiriki picha binafsi kila wakati hasa kwenye mitandao ya kijamii ambapo taarifa zinaweza, kusambaa kwa haraka na kutumiwa vibaya.

Kwa kawaida ninatumia takribani saa tatu hadi nne mtandaoni kila siku, muda huu ninautumia kwa kazi kama vile kutuma baruapepe, kushiriki mikutano ya mitandaoni na kutumia zana za kazi kama vile google drive pia ninatumia sehemu ya muda huu kuwasiliana na familia na marafiki kupitia programu za ujumbe wa mtandao ya kijamii.